Kila jioni mi hufanya vitu rahisi tu. Huwa nakagua simu kwa muda mfupi alafu najibu ujumbe muhimu alafu naweka simu mbali. Nikishaweka simu mbali nakaa chini natafakari siku yangu. Nafikiri kilichofanyika vizuri na alafu naona cha kuboresha.

Mimi nacheza hivyo kidogo. Unajua natumia maneno magumu au mchanganyiko wa herufi, na namba na pia alama. Sio rahisi kukisia lakini pia sipendi kutumia neno siri sawa kwenye akaunti nyingine.